Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu, hasa mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanyakazi. Hii ni kwa sababu, unifanya nijiskie kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu moja. Pia napenda uongozi unao sikiliza maoni ya wafanyakazi na unao himiza uwazi. Jambo, linalo nisaidia kujenga imani na kufanya kazi kwa amani. Zaidi ya hayo, shirika langu linatoa fursa za kujifunza na kukuza ujuzi kupitia mafunzo na majukumu mapya ambayo unisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Kwa ujumla, napenda shirika langu kwa sababu linathamini watu wake, linahimiza maendeleo na linatoa mazingira yanayo chochea bidii na mafanikio.

Ninajilinda dhidi ya vitisho ya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbalimbali ambazo hunisaidia kulinda taarifa na usalama wangu wa kidigitali kwanza huwa nahakikisha ninatumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu zote na kubadilisha nywila hizo mara kwa mara ili kupunguza hatari ya kuvamiwa pia, huwa naepuka kufungua viungo au kupakua zaidi zisizoaminika. Hasaa, zile zinazotumwa na watu nisiowafahamu. Zaidi ya hayo, ninatumia programu za usalama kama kingari virusi na zinginezo kwa sababu husaidia kugundua na kuzuia mashambulizi ya mtandaoni mapema. Kwa ujumla, kuwa mwangalifu mtandaoni na kufuata kanuni za usalama hunisaidia kutumia teknolojia kwa amani na bila hofu.

Napenda sanaa ya uchoraji na mziki kwa sababu aina hizi za sanaa huniruhusu kuelewa na kuhisi hisia za binadamu kwa undani zaidi uchoraji hunivutia kwa sababu ya matumizi ya rangi maumbo na ubunifu ambavyo vinaweza kueleza ujumbe au hisia bila kutumia maneno mengi pia napenda mziki kwa sababu una uwezo wa kubadilisha hisia kunituliza kunipa furaha au kunipa motisha kulingana na aina ya wimbo ninaosikiliza kwa ujumla sanaa hunifanya nijisikie huru hunichochea kufikiria kwa ubunifu na hunisaidia kufurahia uzuri kwa maisha kwa namna ya kipekee.

Ndio, napenda kupanda mlima kwa sababu ni shughuli inayo changanya mazoezi ya mwili, changamoto ya kiakili na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili. Kupanda milima hunipa, force ya kujipima uwezo wangu, kujifunza vumilivu na kufurahia mandhari nzuri na pofika juu. Pia hunisaidia kupumzisha akili kupunguza msogo wa mawazo na kunifanya nijisikie fahari na furaha ninapo anikiwa kufika kileleni. Ninapofikiria kupanda milima na hisi msisi mko motisha na shukrani kwa nguvu na uwezo wa mwili wangu.